Mara kwa mara mambo mingi napenda kujifunza kwa njia ya mtandao ama nijifunze kwa kupitia wenzangu wanaojua ama wanaojua vyema kuhusu jambo ambavyo nataka kukijua. Kwa hivyo naeza sema ya kwamba mambo mengi huwa najifunza kutoka kwa teknolojia ama najifunza kutoka kwa wenzangu ambao wanajua mingi. Pia naeza sema kwamba najifunza mambo mapya sana kwa kusoma sana kwa kusoma vitabu vingi hapo inaniwezesha kujua mambo mingi zaidi.

Napenda sana lugha ya Kifaransa. Kwa hivyo, ningependa sana kujifunza lugha ya Kifaransa. Manake, sijui mambo mingi kuhusu lugha hii ya Kifaransa, lakini napenda sana lugha ya Kifaransa, napenda sana inchi ya Kifaransa. Kwa hivyo kwa lugha ambayo ningependa kujifunza kwa sasa ni lugha ya Kifaransa.

La hasha sivai miwani. Mungu amenijalia sina shida ya macho kwa sasa ama sijaweza kupata tatizo lolote la macho. Lakini mara kwa mara huvaa zile miwani ambazo ni za jua ili kuzuia macho yangu kupata miale miale mikali ya jua ambayo naweza kasumbua macho yangu kwa njia hili ama lile. Lakini mara kwa mara sivai miwani kwa sana. Nikivaa miwani navaa mara moja na yenye ili miwani nyeusi ambayo inazuia miale ya jua kuweza kuharibu macho yako.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya manake naamini ya kwamba dunia ama nchi tunaishi kwa sasa ni nchi ya teknolojia pale ambapo tunaihitaji teknolojia kwa jambo hili ama lile pale ambapo teknolojia ndiyo inaeza inaeza tupa mawasiliano ama teknolojia ndiyo kitu ambacho kina kuza nchi kwa sasa ama kina kuza dunia kwa sasa kwa hivyo teknolojia napenda kujaribu sana teknolojia kisasa. Teknolojia mpya kila kitu ambacho kinatokea katika teknolojia na nataka niwe mtu ambao nafahamu nini kinachoendelea mara kwa mara.

Rangi yangu ya kupendeza ama rangi ambayo naipenda sana ni rangi ya samawati rangi hii inanifurahisha sana rangi hii ni rangi ambayo naipenda kwa sana maanake mwonekano wake ni mzuri ni rangi ambayo inaeza ikikaingiana rangi ingine sana sana rangi nyeupe zaingiana sana rangi hii ndiyo inanifanya paka na penda kukatika Uingereza na support timu ya Chelsea, The Blues, kwa sababu wanatumia rangi hii ya samawati. Kwa hivyo rangi ambayo kwa naipenda sana ni rangi ya samawati.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya kuku. Natumai ama naamini ya kwamba nyama hii ya kuku ni nyama ambayo ni tamu zaidi nyama ambayo kwanza ukipata zile kuku ambazo ni za kienyeji zile kuku ambazo zinatembea zenyewe. Hazipewi chakula ama hazifugwi na watu zinatembea zenyewe nyama ya kuku hizo huwa nyama tamu zaidi na zinafanya napendelea nyama ya kuku zaidi kuliko nyama zingine kwa hivyo unaeza sema ya kwamba napendelea nyama ya kuku zaidi ya nyama zingine zote.